Likizo yangu ya ndoto, ningeanza na zanzibar. Asubuhi nikiamka na upepo wa bahari, ni kitembea ufukweni. Miguu iko kwenye mchanga mweupe, maji ya bahari, yako mzuri kabisa. Mchana kidogo naenda safari, alafu chakula chabaharini, samaki wa kuchoma na wali wanazi. Bada ya hapo, ningeruka, hadi Masaimara, safari ya kuona wanyama pori, porini jioni moto wakambi, nyota, zinang'aa juu, hadi na chaimoto. Hakuna haraka, alafu nikimaliza sehemu tulivu kabisa. Milima labda ya Badea au Masai, Mount Kenya. Badae kidogo blangeti, kahawa, ya moto, vitabu na kimya kinaponya akili. Kwa ufupi ningependa kwenda baharini, kuona wanya pori. Milima, hiyo najihisi, nikosawa.

Kwa kweli lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukua kitaaluma kwa ubora zaidi kila siku na kutoa mchango wa maana kwenye taasisi au kampuni ninayofanyia nayo kazi. Natamani kufikia hatua ambayo ujuzi wangu unaleta matokeo chanya kusaidia timu kufanikisha malengo yake na pia kupewa nafasi za uwajibikaji zaidi kadri ninavyozidi kupata uzoefu. Zaidi ya hayo ningependa kujijengea sifa ya kuaminika, mchapakazi na mtaaluma. Huko nikihakikisha kazi ninayofanya, inaleta thamani ya muda mrefu, sio kwangu tu bali kwa shirika nzima.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, subira na umakini mkubwa. Kwa kuanza naweza sikiliza vizuri ili nielewe mahitaji kabla ya kutoa majibu au suluhisho. Kwa ujumla nafanya hivi nawasikiliza bila kuwakatiza hata wanapokuwa na malalamiko, nawasiliana kwa lugha wazi na yenye heshima, natafuta suluhisho si lawama nazingatia muda na kufuatilia ili kuhakikisha wameridhika nabaki mtulivu hata wakati wa shinikizo au mteja mwenye hasira. Lengo langu ni kuhakikisha mteja anahisi kuthamaniwa na kueleweka kwa sababu mteja akiridhika uaminifu na uhusiano ya muda mrefu hujenga.

Ndiyo napenda kukula samaki sana. Samaki ni miongoni mwa vyakula ninavyo pendelea kwa sababu inaladha nzuri, ni mwepesi watumbo, na pia unafaida nyingi kiafya. Kwanza samaki ni chakula kinachoweza kupikwa kwa njia tofauti tofauti bila kupoteza ladha yake. Unaweza kukaanga, kuchoma, kupika kwa njia mzuri, au hata kuchemsha. Kila njia inatoa ladha yake ya kipekee binafsi napenda samaki wa kukaanga vizuri na kupikwa kwa mchuzi na mnazi. Hasa kukila na wali au ugalimoto. Pili samaki ni mzuri kiafya kwa sababu una protini bora mafta mzuri kama omega tatu na husaidia mwili kuwa na nguvu bila kukufanya ujisikie mzito. Pia husaidia afya ya moyo na akili ndiyo maana mnauwona kama chakula kinachofaa kuliwa kwa mara kwa mara. Zaidi ya hapo samaki unaendana vizuri na watu wa rika zote ni chakula ambacho unaweza kula mchana au jioni, nyumbani au hata safarini. Ukiandaliwa vizuri na viungo vinavyofaa, ladha yake huwa tamu sana na unavutia. Kwa jumla ningesema samaki ni chakula, ninachoki penda na ninachoki kidhamini sana kwa sababu kinachanganya ladha, afya na urahisi wa kumengenya.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kujenga mazingira ya heshima, mawasiliano ya wazi na kushirikiana majukumu. Ninaamini timu ikihisi kudhaminiwa kila mtu huwa tayari kushirikiana kikamilifu. Kwa undani zaidi nafanya hivi kwanza nawahimiza wanatimu kuwasiliana kwa wazi na sitiza umuhimu wa kusikilizana kutoa maoni bila hofu na kuheshimu mawazo ya kila mtu hata yanatofautiana. Hii husaidia kuondoa migongano na kujenga uelewano. Pili na nagawanya majukumu kulingana na uwezo na nguvu ya kila wanatimu. Hii huwafanya wasikie muhimu na kuongeza ufanisi kwa sababu kila mtu anachangia kwa kile anachokifanya vizuri zaidi. Tatu, natoa motisha na kutambua juhudi za wanatimu. Nikiona mtu amefanya vizuri, natoa pongezi waziwazi na faragani, hii huongeza morali na kuwafanya wajitume zaidi. Nne nakuwa na mfano mzuri kwa kushirikiana na wengine, kusaidia pale inapohitajika na kuwa tayari kujifunza kutoka kwa wanatimu wenzangu. Uonguzi wa vitendo hujenga imani kuliko maneno peke yake. Mwisho nashughulikia changamoto au miguguri mapema kwa haki na busara kabla haijawa kubwa. Hii husaidia timu kubaki imara na kulenga lengo moja. Kwa ufupi nahimiza ushirikiano kwa kuunganisha watu, kujenga imani na kuleta nguvu na kila mtu kwenye mafanikio ya pamoja.

Napenda wanyama waliotulivu, waaminifu na wanaoonyesha urafiki. Katika wanyama wote, mbwa wako juu kabisa kwa upande wangu. Nawapenda mbwa kwa sababu ni waaminifu sana na wanajenga uhusiano wa karibu na binadamu. Ni walinzi, wazuri na pia marafiki wa familia, wanahisi hisia za mtu. Hivyo huleta faraja na furaha. Pia napenda paka, hasa kwa watu wanaopenda utulivu. Paka ni mnyama msafi, mpole na wanaojitegemea, jambo linalowafanya wawe rahisi kutunza. Kwa upande wa wanyama wa porini, ninavutiwa na simba na tembo: simba kwa ujasiri na uongozi wake, na tembo kwa akili, kumbukumbu na ushirikiano wa kifamilia. Kwa ujumla, napenda wanyama kwa sababu wanatufundisha uaminifu, subira na kuishi kwa maelewano, na pia wanawakumbusha binadamu umuhimu wa kutunza mazingira na viumbe.

Ujuzi ambayo ningependa kumarisha ni ujuzi wa kitahaluma. Tukiangali upande wa kitahaluma. Kuna ujuzi katha ambayo ni muhimu sana kuhimarisha. Na ni kama mawasiliano ya kitahaluma. Kujua jinsi ya kuandika barua, ripoti au maelezo ya wazi na usahihi. Pia kueleza mawazo yako kwa maneno wakati wa mkutano. Au mawasiliano ya kikundi. Pia kuna uongozi na usimamizi wa muda. Kujua kupanga kazi zako, weka vipa umbele na kusimamia mradi ili kufanikisha malengo. Pia kwa utaluma, uchambuzi wa utatuzi wa matatizo. Ningependa kuimarisha kuweza kuchambua data, kutambua sababu za tatizo na kuja na kusuluisho zenye mantiki. Pia ufahamu wa teknolojia upande wa taaluma, ningependa kuimarisha ujuzi wa kutumia kompyuta programu maalum za kazi au zana za mtandao zinaohusiana na kitaaluma.

Mimi binafsi ningesema kitu kinachonichekesha ni hali za kejeli na kichekesho zisizo za lazima. Kama mtu akisema kitu kisicho eleweka kwa njia ya kuchekesha au, akifanya kitendo cha ajabu lakini kinasisimua. Pia mimi naweza kucheka na kejeli za kila siku. Kama walimwingu wakijaribu kufanya mambo makubwa, lakini yanakuwa mazuri kwa ujinga kidogo. Vile vile mchezo midogo ya maneno au zile zinaitwa memes, zisizo za kawaida, zinazo chochea kicheko kwa sababu zinatuchekesha kwa kushangaza.

Ningesema kwamba kuosha nguo ni jambo linalohitaji mpangilio kidogo ili kudumisha usafi na afya. Kwa kawaida watu huosha nguo angalau mara mbili au tatu kwa wiki lakini inaweza kubadilika kulingana shughuli wanazofanya na idadi ya nguo walionayo. Kwa mfano mtu anaye enda kazi au shule kila siku, au anayefanya kazi ya mkono au mazoezi ya mwili, huenda nguo zake zikachafuka haraka zaidi. Hivyo inabidi azioshe mara mingi zaidi. Vile vile nguo kama suti shati la kazi au nguo za rangi nyepesi zinaweza kuchafuka kwa urahisi. Mara nyingi huifadhiwa wa usafi wa hali ya juu na kuoshwa mara moja au mbili tu kwa wiki. Pia baadhi ya watu hupendelea kutenganisha nguo nyeupe na nguo zenye rangi au nguo nyepesi na nguo nzito. Jambo linaloongeza muda na umakini kwenye kuosha. Kwa jumla, ingawa kuosha nguo, unachukua mda na nguvu. Nisehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa kuimarisha kila mtu aonekane safi. Ninaishi kwa usafi na pia kupunguza harufu mbaya au bacteria zinazosababisha magonjwa. Na hivyo basi mimi huosha nguo si tu kwa jambo la utunzaji wa mwili, bali pia ni njia ya kudumisha heshima na utu kwa watu wengine.

Mimi utumia simu yangu kwa mawasiliano na shuguli za kila siku kama kupiga simu na kutuma ujumbe kwa familia, marafiki au kazini. Pia, utumia kupata taarifa, kusoma abari, kuangalia mitandao ya kijamii na kujifunza vitu vipya kupitia video au makala. Mara nyingi simu unisaidia kupanga, ratiba, kueka vikumbusho na kusikiliza mziki wakatuwa kupumzika. Hivyo, imekua sehemu muhimu katika maisha yangu ya kila siku.

Jambo muhimu sana nililojifunza. Limekuja kwa njia ya walimu wangu wa shule ya msingi. Alitufunza umuhimu wa nidhamu na bidii katika kitu tunachokifanya. Akisisitiza kwamba hata mambo madogo yanapo fanywa kwa uangalifu na juhudi huleta matokeo makubwa baadaye. Pia alinifundisha kuwa na heshima na kusaidia wengine ni msingi ya maisha mema. Jambo ambalo limekuwa na athari kubwa kwenye jinsi ninavyo shughulikia shughulika na watu na changamoto kila siku.

Ndiyo napenda kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayonipa utulivu wa akili na furaha ya ndani kusafisha udongo kupanda mbegu kuwa naangalia mimea na kuona mimea mdogo ukiwa kwa mzuri hufanya nisijisikie kuwa nimechangia kitu chenye maana zaidi ya kuwa burudani kulima bustani kina nifundisha uvumilivu kwa sababu matokeo hayaji mara moja bali baada ya muda kwa kujitahidi na kuzingatia kila atua. Pia kinatoa nafasi kuungan na mazingira kuona wanyama wadogo kama ndege au viroboto wakizunguka mimea jambo linaloongeza furaha na amani. Mwisho kinatoa faida ya moja kwa moja ya kupata matunda, mboga au maua safi ambayo unaweza kufurahia mwenyewe. Jambo linaloongeza kuridhika na kutimiza hisia ya mafanikio ya kazi. Kulima bustani si tu kuhisi kazi ya mwili bali, pia ni njia ya kupumzika, kujifunza na kuungana, kuungana na asili huku ukijenga tabia ya utulivu, usafi na uthibiti wa moyo.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na usimamizi wa muda. Nimejifunza kueleza mawazo kwa uwazi, kusikiliza wengine, kupanga majukumu na kutumia muda vyema ili kumaliza kazi kwa wakati. Jambo ambalo linasaidia pia kwenye maisha ya kila siku.

Nilizaliwa katika mji mdogo uliokuwa tulivu na wenye mshikamano mkubwa wa watu kila mtu alimjua mwezake na mtoto watoto walicheza barabarani bila hofu, huku wazee wakikaa nje wakisimuliana hadithi za zamani asubuhi zilianza kwa kelele na jongoo na harufu ya chai na jioni watu walikusanyika. Kuzugumza kuhusu siku yao. Mji huwa ulii nifundisha umuhimu na kushirikiana, kuheshimiana na kudhamini vitu vindogo maishani. Kwa sababu hata bila kelele nyingi za jiji kubwa kulikuwa na furaha na amani ya kweli.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

Napenda kisana keki ya chokleti, hasa ile ya unyevunyevu na krimu laini juu ladha. Latha yake huwa tamu sana. Pita kiasi na inaniurahisha sana nikinywa na chai ya mkahawa. Pia sipingi keki ya vanila ikiwa imetengenezwa vizuri. Lakini chokleti ndiyo ya kwanza moyoni.

Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba ya kila siku mapema na kuweka vipaumbele kwenye kazi muhimu. Kuanzia na kazi inayohitaji umakini mkubwa kisha naacha zile nyepesi kwa baadaye. Pia hujitahidi kuepuka vitu vinavyopoteza muda na kujipanga mapumziko. Alafu pili kuendelea kufanya kazi kwa ufanivu kwa usani kwa ufanisi bila kuchoka haraka.

Wakati wa mapumziko kazini napenda kupumzisha akili kidogo, mara nyingi hunywa chai au maji kuzungumza na wenzangu au kuuchukua muda fupi kuangalia simu. Wakati mwingine hutembea kidogo ili kujionyesha kunyoosha mwili halafu hurudi kazini nikiwa na nguvu na umakini zaidi.

Ndio niliwahi kufunga mnyama mara chache hasa wakati wa sherehe za kifamilia au matukio ya kitamaduni. Mara nyingi haikua mimi peke yangu, bali ilikuwa ni kazi ya pamoja, ambayo kila mtu alisaidia kwa njia yake. Ilifanyika kwa heshima kubwa kwa mnyama na kwa kufwata mila na mazoea ya jamii. Uzoevu huko, huo, ulinifundisha umuhimu wa kushirikiana, heshima, tamaduni na kudhamini chakula. Ninachopata badala ya kichwa kukichukulia kawaida tu.

Mimi ni mtu wa kuwahi zaidi kuliko kuchelewa. Napenda kufika mapema ili nijipange vizuri. Nijitulize na nianze shughuli zangu bila presha. Kuwai hunisaidia kuheshimu muda wa wengine na kunifanya nijisikie ninauthabiti mzuri wa siku yangu. Ingawa wakati mwingine kuna mambo yasiyozuilika yanaweza kunisababisha kuchelewa. Ujitahidi sana kupanga muda wangu mapema ili kuepuka hilo.

Mchezo naoupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za riadha, hasa mbio za mita mia moja na mita mia nne. Napenda kuona jinsi wanariadha wanavyojiandaa na umakini wao kabla ya kuanza. Na kasi wanayoonyesha kwa muda mfupi sana. Inavutia kuona mtu akitumia sekunde chache kuonyesha matokeo ya miaka mingi ya mazoezi, nidhamu na kujitolea. Pia huwa na msisimko mkubwa kwa sababu kila mbio hujaa ushindani mkali, na mshindi hujulikana papo hapo.

Siku za mvua na penda kufanya shukuli ambazo zina hazitaji kutoka nje sana. Mara nyingi hukaa ndani kusoma kitabu na kuangalia filamu nzuri au kufuata masomo na miradi ya kazi. Pia upenda kuandaa mapishi kidogo na kunywa chaimoto huku nikisikiliza mvua ikinyesha. Jambo linalofanya nijisikie tulivu. Akati mwingine kama mbuwa, haiko, yenye guvu sana, uenda kutembea kidogo inje, kuchukua hewa safi, na kununuwa vitu vidogo, kisha kurudi ndani, nikiwa nimefraia, halia mvua.

Na ningependa kutembelea piramidi za misri na mahali lenye historia ndefu na ya kuvutia. Nikionyesha ustadi mkubwa wa watu wa kale katika ujenzi na teknolojia ya wakati wao ningenda kuona karibu jinsi piramidi zilivyotengenezwa. Kuelewa maisha ya kifarao na kugundua siri, zilizojificha ndani ya historia ya misri ya kale. Pia ni fursa ya kushuhudia moja ya alama za ajabu zaidi za kale duniani. Jambo linalonia hisia ya heshima na mshangao mkubwa sana.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini sana ni Google, kwa sababu inatoa huduma nyingi na twazitumia kila siku. Kama utafutaji wa habari, ramani, barua pepe na zana za kazi mtandaoni. Na mara nyingi huwa za ubora wa juu, rahisi kutumia na zenye kuboresha maisha ya watu wengi. Pia kampuni nyingine kama Microsoft inayofanya kazi nzuri sana. Hasa pale kwa programu na kompyuta na huduma ya wingu ambazo zinasaidia watu na biashara kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Zote hizi zinajaribu kubuni suluhisho zenye maana kwa changamoto za kila siku.

Kushirikiana na timu, mimi ufanya kazi kwa kuzingatia kila mtu na kudumisha mawasiliano mazuri. Napanga kazi pamoja na wezangu, usikiliza mawazo yao na kutoa mapendekezo yangu kwa eshima. Pia usaidia kugawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja, kuakikisha kila mtu anajua anacho tarajiwa kwake. Wakati changamoto inapoibuka, tunazitatua pamoja kwa ushirikiano na kupata suluhisho la pamoja na hivyo timu inafanya kazi kwa ufanisi zaidi na mafanikio yana patikana kwa urahisi.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha mawasiliano ni wazi ya heshima na yenye kueleweka. Hii inamanisha kushirikiana, kushirikisha taarifa muhimu kwa wakati kusikiliza wenzako kwa makini na kutoa maarifa kwa njia ya kujenga badala ya kushinikiza. Pia ni muhimu kujua namna ya kuwasiliana na watu tofauti wakati mwingine kwa maandishi, simu au uso kwa uso ili kuhakikisha ujumbe unafika vizuri na kila mtu anelewa kinachotarajiwa. Kwa ufupi mawasiliano mzuri husaidia kazi kufanyika kwa urahisi kuondoa mkanganyiko na kuongeza ushirikiano wa timu.

Napenda shirika langu kwa sababu linaweka, kazo kwenye ushirikiano, heshima na maendeleo ya kila mtu. Una mazingira ya kuwa miniana ambapo mawazo mapya yanakaribishwa na kila mfanyi kazi uhisi kuthaminiwa kwa mchango wake. Pia shirika linatoa fursa ya kujifunza na kujiboresha. Jambo linalonipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kujivunia kwa sehemu ya timu.